Ndiyo. Napenda kufanya kazi nyumbani. Inanipa utulivu, inanisaidia kujipanga vizuri, na ninaweza kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi wa ofisini. Pia inanipa muda zaidi wa kupumzika na kufanya mambo mengi muhimu maishani.